Mara nyingi weekendi. Mara nyingi weekendi nafanya naendaga kanisa. Jumamosi. Ukienda kanisa jumamosi unamaliza unamwabudu mungu. Iyo ndo jumamosi yangu. Jumamosi yangu inakuwaga imepeanwa kwa mungu. Halafu jumapili napatana na marafiki. Tunaenda kujivinjari, tunaenda kuogelea tunaenda kukula chakula cha hoteli tunajivinjari alafu tunarudi nyumbani hivyo ndivyo nafanya mara nyingi wikendi yangu.

Ndiyo mimi napenda kukula popcorn. Popcorn ni chakula moja ambayo napenda kukula wakati naona cinema ama wakati naona runninga. Popcorn ni chakula tamu na uneza kula njia tofauti mingi sana. Popcorn nayo unaeza jitengenezea kwa nyumba ama unaeza nunua ilio undwa ilio tayara.

Niliamka asubuhi saa moja kamili. Baada ya kuamuka niliweza kupiga mswaki. Baada ya kupiga mswaki niliingia jikoni na nikaanza kutayarisha Kiamshakinywa. Baada ya kukunywa kiamshakinywa niliingia bafu na kuoga na kujitayarisha kuenda kazi. Baada ya kujitayarisha nilivaa viatu na nikaondoka kwa nyumba.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni kampuni inayoitwa Samsung. Samsung ni kampuni kubwa duniani na inashughulika na kutengeneza simu. Inashughulika pia na kutengeneza runinga. Na bidhaa za nyumbani inajulikana sana duniani na ni kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana.

Ndiyo, mimi napenda kuimba. Wakati wote nikiwa nyumbani, ninajipata nikiimba. Kukiwa na muziki inayocheza ambao najua mimi huimba pamoja naye. Napenda kuimba sana nikiwa hata kanisa. Napenda kuimba na marafiki wangu, tukienda kujivinjari pia.